Kwa muda nikiwa na msongo wa kazi Mimi huwa nasikiza nyimbo Nikisikiza nyimbo Mimi huwa na tulia naacha kufikiria sana akili yangu inakuwa tu kwa hizo wimbo Bongo sana sana za akina harmonize diamond Uwa na nasikia poa nikiwa sina mambo mingi.

Okay, mi kwa viatu, kwa viatu nikona kadha So sana sana, napenda converse, rubbers, marabo, zinakuanga fine njuu siyo mzito sana So, nikitembea tembea hivo, kama nikienda out, napenda kuwa marabo sana Then, nikienda place mbali, napenda kuvaa maboot, crossed boot, zenye zimefungwa Kwa sababu, yani atakuwa kumenyesha kukuwa aje, boot inakuanga Tufine alafu bado napenda, nikienda kuparty party, huwa penda Air Force Air Force na maziwa ile ya White maziwa na hiyo inakuanga kweli, inakuanga imeweza sana.